Matumizi ya plastiki vile ambavyo tunavyoelewa huwa yakona magonjwa ya saratani kwa miili zetu kwa nyumba yangu huwa nime nimetenga sana matumizi ya plastiki na kama nilazima itumike tunaepuka kuitumia kwa chakula ambacho ni moto ama kutumia kwa vitu moto. Kwa hivyo.